Mimi hupendelea mfumo wa android wa simu kwa sababu simu yenyewe ina mambo mengi kwenye teknolojia yake. Inasaidia kwenye mawasiliano, ina kamera nzuri ambayo unachukua picha na pia kupata ikiharibika kuenda kupeleka kwa fundi, kutengenezwa kwake kunakuwa ni rahisi sana sababu haina mambo mengi, spare zake kuzipata kwenye duka inakuwa ni rahisi sana ndio maana mimi hupendelea mfumo wa simu wa android kwa sababu ni nzuri sana pia kwa matumizi, pia kwa kubeba.